Je, unapenda kuenda pwani? Ndiyo, napenda sana kuenda pwani, na nina sababu nyingi zinazonifanya nipende sehemu hii ya kipekee. Pwani sio tu mahali pa mapumziko, bali ni eneo lenye mvuto wa asili, utamaduni na utulivu unaogusa akili na moyo wa binadamu. Kila ninapofikiria pwani nawaza upepo mwanana wa bahari, sauti ya mawimbi yakigonga ufukwe na manthari ya jua likichomoza au kuzama juu ya maji ya buluu. Haya yote hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Kwanza kabisa, pwani hunipa utulivu wa kiakili, maisha ya kila siku, mara nyingi hujaa pilka pilka, presha ya kazi, masomo, au majukumu ya kifamilia. Unapofika pwani, mazingira hubadilika kabisa, sauti ya mawimbi li ina uwezo wa kupunguza msongo wa mawazo, na hewa safi ya bahari hunisaidia kupumua kwa kina na kujisikia mchangamfu. Ni kama akili inapewa nafasi ya kupumzika na kujipanga upya. Watu wengi huenda pwani kwa ajili ya mapumziko na nami ni mmoja wao. Pili, puwani inavutia kwa sababu ya uzuri wa mazingira ya asili. Maji ya bahari yanapong'aa chini ya mwanga wa jua, mchanga mweupe au wa dhahabu, na miti ya minazi inayotikiswa na upepo, yote haya huunda manthari ya kuvutia sana. Mazingira yanayofaa kwa kupiga picha, kutembea kwa miguu, kando kando ya ufukwe, na hata kukaa tu kimya ukitazama bahari. Uzuri huu wa asili unikumbusha umuhimu wa kuitunza manzingira yetu ili vizazi, vijavyo navyo vifurahie. Tatu, ninapenda kuenda pwani kwa sababu ya shughli mbalimbali za brudani zinazopatikana huko. Pwani si mahali pakukaa tu, kuna mamba mengi ya kufanya. Mtu anaweza kuogelea baharini, kuendesha boti, kufanya u michezo ya maji kama kuogelea kwa kutumia vifaa maalum, au kucheza mchezo ya ufukweni kama mpira wa wavu. Kwa wale wanaopenda utulivu, wanaweza kuvua samaki, kusoma kitabu, au kusikiliza muziki wakiwa wamekaa karibu na maji. Shugli hizi hunifanya nijisikie hai na mwenye furaha. Nne, pwani inanipa fursa ya kujifunza na kufuraia utamaduni wa watu wa pwani. Shugli hizi hunifanya nijisikie hai na mwenye furaha. Lugha, mavazi, muziki na vyakula vyao vina upekee wake Napenda sana vyakula vya pwani kama samaki wa kukaanga, kamba, pweza na wali wa nazi vyakula hivi siyo vitamu bali pia vinaonyesha utambulisha wa eneo hilo kukutana na watu wapya, kusikiliza hadithi zao na kujifunza namna wanavyoishi Kunanipanua mawazo na kunifanya niheshimu tofauti za kitamaduni Tano, kuenda pwani hunisaidia kuimarisha mahusiano ya kijamii Mara nyingi watu huenda pwani na marafiki, familia au wenzi wao kukaa pamoja, kucheka, kushiriki chakula, kufanya shugli kwa pamoja huimarisha huhusiano ni wakati mzuri wa kuzungumuza mambo ambayo labda hayapati nafasi katika maisha ya kila siku Kumbukumbu zinazotengeneza pwani huku tu za kudumu na kila ninapokumbuka safari ya pwani najikuta nikitabasamu. Aidha, pwani pia ina faida za kiafya. Kuogelea ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima na jua la asubui na jioni husaidia mwili kupata vitamini D. Kutembea kwenye mchanga pia husaidia kuimarisha misuli ya miguu. Hivyo kuenda pwani siyo tu kwa burudani, bali pia ni njia ya kuboresha afya ya mwili na akili. Hata hivyo, ni muhimu kutambua kuwa tunapofraia pwani, tunapaswa kuwa na uwajibikaji wa kuitunza. Hatupaswi kutupa taka ovyo, kuharibu viumbe wa bahari, au kuchafua mazingira. Pwani ni rasilimali muhimu kwa uchumi, utalii na maisha ya watu wengi. Hiyo huitunza ni jukumu la kila mmoja. Kwa kumalizia, napenda pwani kwa sababu inanipa utulivu wa akili, burudani, uzuri wa asili.

Je, wewe ni mtu wa ubunifu? Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu. Na ubunifu wangu unaonekana zaidi kupitia kupenda kuimba. Kuimba ni kipaji na pia ni njia muhimu ya kujieleza, kuwasiliana, hisia, na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu na ya watu wanaonizunguka. Ubunifu sio tu kwa kuchora au kuandika. Bali ni uwezo wa kutumia vipaji vyetu kwa asili, kuleta maana, furaha na suluhisho katika maisha ya kila siku Kwanza kabisa, ubunifu wangu unaanza na upendo wa kuimba Tangu ni kiwa mtoto mdogo Nimekuwa ni kifurahia muziki na sauti Kuimba hunifanya ni jisikie huru, mwenye furaha na mwenye amani ya ndani Wakati mwingine ni kiimba ni kiwa peke yangu najikuta ni kisahau kabisa changamoto za maisha muziki unanguvu ya ajabu ya kugusa moyo na sauti ni chombo ambacho Mungu ame tupatia ili kujieleza. Pili, kuimba ni njia ya kuonyesha hisia na mawazo. Kuna nyakati ambapo ni vigumu kueleza kwa maneno ya kawaida kile ni nachohisi. Lakini kupitia wimbo na weza kueleza furaha, huzuni, matumaini au shukrani. Mfano, nikiwa na furaha, nitaimba nyimbo za kusisimua nikiwa na huzuni au msongo wa mawazo, nitaimba nyimbo zenye ujumbe wa faraja Hii unisaidia kuachilia hisia na kupata nafuu ya kisaikolojia Tatu, ubunifu wangu wa kuimba hunisaidia kujenga kujiamini Wakati ninapoimba mbele ya watu, hata kama ni kundi ndogo la marafiki au kanisani Najifunza kushinda hofu na aibu. Kadri ninavyoimba mara kwa mara. Ndivyo ninavyojenga ujasiri na kuamini kipaji changu. Hii unisaidia pia katika maeneo mengine ya maisha kama kuzungumza mbele ya watu au kushiriki mawazo yangu bila uoga. Nne, kuimba ni njia ya kuwaunganisha watu. Mzigi huleta watu pamoja bila kujali tofauti zao. Watu wanaweza kuwa na luga, tamaduni au mitazamo tofauti. Lakini wanapokutana kwenye wimbo mmoja, wanakuwa kitu moja. Kupitia kuimba, nimeweza kushirikiana na watu wengine, kujenga urafiki na hata kujifunza mambo mapya kutoka kwao. Hii inaonyesha jinsi ubunifu unavyoweza kujenga mshikamano katika jamii. Tano, ubunifu wa kuimba unafaida za kiafya. Kuimba husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha kupumua na kuleta furaha. Wataalamu wanasema kuwa kuimba huongeza homoni za furaha, mwilini na kusaidia akili kupumzika. Hivyo, kuimba siyo burudani tu bali pia ni tiba ya asili kwa mwili na akili. Aidha, kuimba ni fursa ya kukuza vipaji na ndoto. Kupitia mazoezi na kujifunza, mtu anaweza kuboresha sauti yake na hata kufikir, kufikia hatua za kitaalumu. Ingawa si kila mtu atakuwa mwanamziki maarufu, kila mtu ana nafasi ya kutumia kipaji chake kuleta mabadiliko chanya. Mimi na amini kuwa kuendeleza kipaji cha kuimba kunaweza kunifungulia fursa mbalimbali, kama kushiriki kwenye matamasha, hafla, hau hata kusaidia jamii kupitia nyimbo zenye ujumbe mzuri. Hivyo, ni muhimu kwa mtu mwenye ubunifu kuuthamini na kuutunza. Kipaji kinahitaji nidhamu, mazoezi na uvumilivu. Si kila wakati mambo yatakwenda sawa, lakini ni muhimu kutokata tamaa. Ubunifu hukua pale mtu anapojitolea na kuamini kile anachokifanya. Kwa kumalizia, mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kuima na kutumia sauti yangu kujieleza, kuleta furaha na kuunganisha watu. Kuimba nisehemu ya maisha yangu na ni njia ya kuonyesha ubunifu niliojaliwa. Ubunifu huu unijenga binafsi, hunisaidia kihisia, hunifanya nijisikie kuwa na thamani katika jamii. Kwa kweli, kuimba sio tu kipaji, bali ni zawadi ninayoithamini sana.

Unafanya nini ili kujitunza? Nafanya mambo mbalimbali ili kujitunza. Kwa sababu naamini kuwa kujitunza ni msingi muhimu, wa maisha bora. Kujitunza hakumaanishi ubinafsi. Bali ni kujali afya ya mwili, akili na hisia ili niweze kuishi kwa furaha. Na kuwajibika vizuri katika jamii. Bila kujitunza, mtu anaweza kuchoka haraka, kupoteza mwelekea wa maisha, au hata kuathirika kiafya na kisaikolojia. Kwanza kabisa, ninajitunza kwa kujali afya yangu ya mwili. Ninajitahidi kula chakula chenye lishe bora, kama mboga za majani, matunda, vyakula vyenye protini, na kunywa maji ya kutosha. Najua ni Najua kuwa chakula ninachokula kina mchango mkubwa katika afya yangu, nguvu zangu na uwezo wakufanya kazi. Pia ninajitahidi kuepuka kula sana vyakula visivyo na afya kama vile vyenye mafuta mengi au sukari kupita kiasi. Hii hunisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na kupunguza hatari ya magonjwa. Pili, ninajifunza kufanya mazoezi ya mwili, ingawa sio kila siku naweza kwenda gym, ninaji hakikisha nafanya mazoezi mepesi kama kutembea kwa haraka, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Mazoezi hunisaidia kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza msongo wa mawazo, na kuongeza nguvu za kimwili. Pia hunifanya nijisikie mwenye furaha, na kujiamini zaidi. Tatu, ninajitunza kwa kupumzika vya kutosha. Usingizi ni sehemu muhimu sana ya maisha ya binadamu. Najitahidi kulala masaa ya kutosha ili mwili na akili vipate muda wa kupumzika na kujirekebisha. Nimegundua kuwa nikikosa usingizi huwa mchovu, mwenye hasira na siwezi kufanya kazi kwa ufanisi. Hivyo, kulala mapema na kuepuka kutumia simu au kuangalia screen kwa muda mrefu kabla ya kulala ni njia ya mojawapo, ninayotumia kujitunza. Nne, ninajitunza kwa kujali afya yangu ya akili na hisia. Maisha yana changamoto nyingi. Wakati mwingine mtu anaweza kujikuta akiwa na mawazo mengi, au msongo wa mawazo. Ninapohisi hivyo, najitahidi kuchukua muda wa kuwa peke yangu, kutafakari au kusikiliza muziki ninaoupenda. Wakati mwingine huandika mawazo yangu au kuzungumza na mtu ninayemuamini kama rafiki au mwanafamilia. Hii hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kupata faraja ya kihisia. Tano, ninajitunza kwa kujipenda na kujikubali. Ninajifunza kujikubali jinsi nilivyo, pamoja na mapungufu yangu. Najua kuwa hakuna mtu mkamilifu, na kila mmoja ana safari yake ya maisha. Badala ya kujilaumu sana ninapokosea. Najifunza kutokana na makosa yangu na kusonga mbele. Kujipenda hunisaidia kuwa na amani ya ndani na kujiamini zaidi. Sita, ninajifunza na kudumisha mahusiano mazuri na watu. Ninajitahidi kuzungukwa na watu wanaonipa moyo, kuniheshimu, kunisaidia kukua kimaisha, mahusiano mazuri hunipa furaha na kunifanya nijisikie kuwa si peke yangu. Pia ninajifunza kuweka mipaka pale inapohitajika, ili niruhusu mahusiano yanayoniumiza kihisia kunivuruga. Vile vile, ninajitunza kwa kujitenga na mambo yanayoniletea madhara. Hii ni pamoja na kuepuka tabia mbaya, maneno ya kukatisha tamaa au mazingira yanayo nifanya nijisikie vibaya. Najua kuwa mazingira na kile ninacho sikiliza au kutazama vinaweza kuadhiri sana mawazo yangu. Hivyo nachagua kuwa makini kile ninacho nizunguka. Kwa kumalizia, kujitunza ni jambo la muhimu sana katika maisha yangu. Najitunza kwa kuzingatia afya ya mwili, akili na hisia. Kwa kupumzika, kufanya mazoezi, kujipenda na kudumisha mahusiano mazuri. Kupitia kujitunza, ninaweza kuishi maisha yenye furaha, utulivu na mwelekeo mzuri. Naam, naamini kuwa mtu anayejitunza vizuri, ana uwezo mkubwa wa kuwajali na kuwahudumia wengine kwa ufanisi zaidi.

Je, unapenda upepo wa upepo au AC? Ndiyo, napenda AC na ninasababu kadhaa zi na zonifanya niipende kuliko upepo wa kawaida. Ingawa upepo wa asili unafaida zake. AC hunipa faraja ya kipekee hasa katika mazingira ya kisasa na hali ya hewa inayobadilika mara kwa mara. Upendeleo wangu wa AC unatokana na namna inavyo saidia kuboresha afya, usingizi, ufanisi wa kazi na hali ya jumla ya maisha Kwanza kabisa, napenda AC kwa sababu hunisaidia kudhibiti joto kwa uraisi katika maeneo yenye joto kali au unyevunyevu mwingi, hewa inaweza kuwanzito na kuchosha AC unisaidia kupunguza joto ya ndani ya chumba na kuleta hali ya hewa tulivu na ya kupendeza. Tofauti na upepo wakawaida ambao hutegemea hali ya hewa ya nje. AC unipa uhakika wajoto ninalolitaka wakati wowote. Pili, AC unisaidia kulela vizuri. Usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Wakati wajoto kali, usingizi huwa mgumu kwa sababu ya kutokwa na jasho na kuhisi kero. AC huweka chumba katika hali ya baridi na wastani. Jambo linalo nisaidia kulela kwa amani na kuamkani kiwa na nguvu. Nimegundua kuwa nikilala vizuri huwa na akili timamu na ninafanya kazi kwa ufanisi. Zaidi siku inayofuata. Tatu, napenda AC kwa sababu ya usalama wa afya, upepo wakawaida wakati mwingine unaweza kuleta vumbi, moshi au wadudu ndani ya chumba, hasa ikiwa madirisha yako wazi. Ac hasa ile yenye kichujio cha hewa usaidia kusafisha hewa kwa kiasi fulani na kupunguza vumbi. Hii ni muhimu sana kwa watu wenye mzio au matatizo ya kupumua kwani hupunguza hatari ya kushambuliwa na vichocheo vya magonjwa. Nne, AC unisaidia kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya kazi au masomo, joto kali linaweza kupunguza umakini na kuongeza uchovu. Nikiwa kwenye chumba chenye AC, najisikia huru, mtulivu na ninaweza kuzingatia kazi au masomo yangu bila usumbufu. Ndiyo maana sehemu nyingi za kazi, ofisi na maktaba hutumia AC ili kuboresha mazingira ya kazi. Tano, AC hunipa faraja ya kisaikolojia. Kujua kuwa ninaweza kurekebisha hali ya hewa kubofia remote hunipa amani ya moyo. Hii ni tofauti na upepo wa asili ambao wakati mwingine unaweza kuwa mkali sana au kukosekana kabisa. AC hunifanya nijisikie kuwa na uthibiti ya mazingira yangu, uthabiti ya mazingira yangu jambo linalochangia ustawi wa kisa ekolojia. Hata hivyo, ninatambua pia upepo wa asili unafaida zake. Upepo ni wabure, hauna garama ya umeme na huleta hisia ya asili na huhuru. Pia husaidia kuunganisha binadamu na mazingira ya asili. Ndiyo maana sipuuzi kabisa upepo. Kuna nyakati ambapo napenda kuvaa, kukaa nche, nikifuraiya hewa safi ya asili, hasa asubui na jioni. Licha ya kumpendelea AC ni naamini kuwa ni muhimu kutumia AC kwa uangalifu. Matumizi ya kupita kiasi ya naweza kuongeza garama za umeme na kuadhiri mazingira. Pia kutumia AC kwenye joto, la chini sana kunaweza kuadhiri afya kama kusababisha mafua na maumivu ya kifua. Hivyo, ninajitahidi kuitumia kwa kiwango cha wastani na kuhakikisha na pata pia hewa ya asili mara kwa mara. Kwa jumla, napenda AC kwa sababu hunipa uthibiti wa joto, usingizi mzuri, mazingira bora ya kazi, na faraja ya kimwili na kisaikolojia. Ingawa upepo wa asili unamvuto wake, AC inalingana zaidi na mahitaji yangu ya kila siku. Hasa katika mazingira ya joto kali au yenye unyevu nyevu mwingi. Kwa kumalizia, ninaweza kusema kuwa napenda AC kwa sababu inanisaidia kuishi kwa faraja, afya na fanisi zaidi. Hata hivyo, ninathamini pia.

Je, unavaa miwani? Ndiyo, ninavaa miwani. Na kwa upande wangu, miwani imekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kuvaa miwani siyo tu kwa sababu ya hitaji la kiafya, bali pia kwa sababu ya faraja, kujiamini, na hata mtindo wa maisha. Kwa watu wengi, miwani husaidia kuona vizuri zaidi, lakini pia imekua alama ya utambulisho na mitindo ya kisasa. Kwanza kabisa, ninavaa miwani kwa sababu ya afya ya macho. Macho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu na matatizo madogo ya kuona yanaweza kuathiri maisha kwa kiwango kikubwa. Kabla sijavaa miwani, nilikua napata shida ya kuona vizuri vitu vilivyo mbali au kusoma maandishi madogo kwa muda mrefu. Baada ya kuanza kuvaa miwani, uwezo wangu wa kuona uliongezeka sana na nilihisi nafuu katika macho yangu. Pili, miwani hunisaidia kufanya kazi na kusoma kwa ufanisi. Katika dunia ya leo, tunatumia muda mwingi kuangalia skrini za simu, kompyuta na televisheni. Bila miwani, macho huchoka haraka na wakati mwingine kuuma. Miwani hunilinda macho dhidi ya mwanga mkali na husaidia kupunguza uchovu wa macho. Hivyo naweza kufanya kazi au kusoma kwa muda mrefu bila usumbufu. Tatu, kuvaa miwani kumechangia kuongezeka na kujiamini. Watu wengi huoana miwani kama kitu kinachopunguza mvuto, lakini kwangu imekua kinyume chake. Nimejifunza kuchukulia miwani kama sehemu ya mwonekano wangu. Kuchagua miwani inayolingana na uso wangu hunifanya nijisikie nadhifu, mwenye mtindo na kujiamini ninapokuwa mbele ya watu. Nne, miwani inafaida za kiafya zaidi ya kuona. Kuna miwani maalum inayolinda macho dhidi ya mwanga wa jua, vumbi, na hata mwanga wa bluu kutoka kwenye skrini za kielektroniki. Kuvaa miwani ya aina hii hunisaidia kulinda macho yangu dhidi ya madhara ya muda mrefu, kama maumivu ya kichwa au kupungua kwa uwezo wa kuona. Tano, miwani pia ni usalama ya uwajibikaji binafsi. Kuamua kuvaa miwani na kufuata ushauri wa daktari wa macho ni ishara ya kujijali. Watu wengine hukwepa kuvaa miwani kwa sababu ya aibu au dhana potovu. Lakini mimi ninaamini kuwa afya ni muhimu kuliko maoni ya watu. Kuvaa miwani ni hatua ya kujipenda na kujithamini. Hata hivyo, si kila wakati kuvaa miwani ni rahisi. Wakati mwingine inaweza kuwa changamoto, kama vile kuisahau nyumbani, kuharibika au kusababisha usumbufu mdogo hasa mwanzoni. Lakini kwa muda, nimeizoea na imekuwa sehemu ya kawaida ya maisha yangu. Changamoto hizi ndogo hazizidi faida kubwa ninazopata. Pia kuvaa miwani kunanifanya nijifunze nidhamu ya uwajibikaji kwa sababu inahitaji kuitunza vizuri, kuisafisha, kuhifadi salama na kuhakikisha kuwa prescription inasahisishwa inapobidi. Hii hunifanya niwe makini zaidi na vitu vyangu binafsi. Kwa kumalizia, ni miwani ninavaa na ninaithamini sana. Miwani imenisaidia kuboresha uwezo wangu wa kuona, kuongeza ufanisi kazini na masomoni, kunilinda kiafya na hata kunijangia kujiamini. Ingawa kuna changamoto ndogo, faida zake ni kubwa zaidi. Kwangu miwani siyo tu chombo chakuona, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na ustawi wangu kwa jumla.

Unapenda wanyama wa aina gani? Napenda wanyama wa aina mbali mbali. Lakini kwa kiwango kiukubwa napenda wanyama wakufugwa kama vile mbwa na paka. Pamoja na wanyama waporini kama tembo, simba na twiga. Wanyama hawa wana umuhimu mkubwa katika maisha ya binadamu, mazingira na uchumi wa nchi. Kwanza kabisa, napenda mbwa kwa sababu ni mnyama waaminifu sana. Mbwa hujulikana kwa utii na ulinzi wao. Wanafungwa majumbani ili kulinda mali na watu. Mbwa pia hutumika katika vyombo vya usalama kama polisi na jeshi ya kusaidia kugundua wahalifu, madawa za kulevya na vilipuzi. Zaidi ya hayo, mbwa hutoa urafiki wa kweli kwa binadamu. Mtu anapokuwa na upweke au huzuni, mbwa wake huweza kumpa furaha na farajo kwa kuwa karibu nae na kucheza nae. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya ya kiakili. Pili, napenda paka kwa sababu ni mnyama mpole, msafi na anavutia. Paka hawaitaji uangalizi mwingi kama mbwa. Jambo linalowafanya wafae kwa watu wenye ratiba ngumu. Paka pia ni muhimu kwa sababu husaidia kuuwa panya na wadudu wengine wanaoweza kuharibu chakula majumbani. Tabia yao ya utulivu huwafanya kuwa rafiki mzuri kwa familia. Hasa watoto na wazee. Mbali na wanyama wakufugwa, napenda pia wanyama wa porini. Mnyama wa porini ninaompenda ni tembo, simba, twiga na pundamilia. Tembo ni wanyama wakubwa na wenye akili sana. Wanasaidia katika kuhifadi mazingira kwa kusambaza mbegu za mimea mbalimbali. Simba, kama mfalme wa porini, ana jukumu la kuthibiti idadi ya wanyama wengine ili kuzuia ongezeko kupita kiasi ambalo lingeadhiri mazingira. Twiga nao huvutia kwa shingo zao ndefu na hutumika kama kivutio kikubwa cha watalii. Wanyama wa porini pia ni muhimu sana katika ukuwaji wa uchumi wa inchi. Kupitia utalii, wageni kutoka inchi mbalimbali huja kuona wanyama hawa na hivyo kuingiza mapato kwa mataifa. Mapato haya hutumika kujenga shule, hospitali, miundo mbinu mingine muhimu. Hivyo basi, kupenda wanyama waporini kulamanisha pia kuunga mkono maendeleo ya taifa. Zaidi ya hayo, wanyama hutufundisha maadili muhimu ya maisha. Kutunza mnyama kuna fundisha mtu kuajibika, kuwa na huruma na kudhamini huhai wa viumbe wengine. Mtu anayejifunza kuwapenda wanyama mara nyingi huwa na tabia njema kwa binadamu wenzake pia. Hata hivyo, ni jambo la kusikitisha kuona badhi ya watu wakiwatesa wanyama au kuwauwa bila sababu. Ni wajibu wetu sote kuwalinda wanyama dhidi ya ukatili, ujangili na huaribifu wa makazi yao. Serikali na wanainchi wanapaswa kushirikiana katika kuhifadhi mazingira na kuelimishana kuhusu humuimu wa wanyama. Kwa kumalizia, napenda wanyama wa aina nyingi kwa sababu wana mchango mkubwa katika maisha ya binadamu, mazingira na uchumi. Iwe ni wanyama wakufugwa au waporini, wote wanastaili kupendwa, kuheshimiwa na kulindwa. Tukiwajali wanyama, tunajali pia maisha yetu na mustakabali wa dunia kwa jumla.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Napendelea pahali pa kimya, yaani mahali patulivu pasipo kelele nyingi. Napenda mazingira ya utulivu kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri kiakili, kihisia na hata kimwili. Mahali pa kimya hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina, kufanya maamuzi sahihi na kuishi maisha yenye amani. Kwanza kabisa, mahali pa kimya hunisaidia kuzingatia mambo yangu vizuri. Iwe ni kusoma, kufanyakazi, au kupanga mipango ya maisha. Utulivu hunifanya niwe makini, kelele nyingi huchanganya mawazo na hupunguza uwezo wa mtu kufikiri kwa makini. Katika mazingira tulivu, mtu anaweza kuelewa mambo kwa uhuraisi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pili, mahali pa kimya husaidia afya ya akili. Katika dunia ya leo, watu wengi wanakumbwa na msongo wa mawazo kutokana na shughuli nyingi. Kelele za magari, muziki au sauti kubwa na misongamano ya watu. Utulivu hupunguza presha ya akili, huondoa hasira na humfaya mtu awe na amani ya moyo. Mtu akiwa mahali pa kimya, anaweza kutafakari maisha yake na kujijua zaidi. Tatu, mahali pa kimya husaidia katika mawasiliano bora. Unapozungumza na mtu katika mazingira tulivu, ujumbe hufika bila kuvurugwa. Kelele nyingi husababisha watu kutosikilizana vizuri, jambo linaloweza kusababisha migogoro na kutoelewana. Hivyo, kimya uchangia uhusiano mzuri kati ya watu. Aidha, mahali pa kimya huchangia maendeleo ya kitaaluma, wanafunzi wengi hufaulu vizuri wanaposoma katika mazingira tulivu kama maktaba. Walimu pia hufundisha vizuri zaidi bila kelele. Vivyo hivyo, wafanyakazi ofisini hufanya kazi kwa ufanisi zaidi wanapokuwa katika mazingira yasiyo na kelele. Hata hivyo, sikatai kwamba, mahali pa kelele pia pana faida zake. Kwa mfano katika sherehe, tamasha au michezo, kelele huleta furaha na burudani. Muziki wa sauti kubwa unaweza kufurahisha na kuleta hamasa kwa muda mfupi. Lakini kelele hizo zikizidi au kudumu kwa muda mrefu. Huleta madhara kama uchovu wa akili, hasira na hata matatizo ya kusikia. Kwa upande wangu, napendelea kelele kwa muda mfupi tu, lakini si kama mtindo wa maisha. Baada ya sherehe au shughuli yenye kelele, napendelea kurudi mahali pa utulivu ili kupumzika na kujirekebisha kiakili. Hii hunisaidia kuendelea na shughuli zangu za kila siku nikiwa na nguvu mpya. Zaidi ya hayo, mahali pa kimya hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na maadili mema. Utulivu humfundisha mtu kuwa mvumilivu, mnyenyekevu na mwenye heshima kwa wengi. Watu wanaopenda kelele kupita kiasi wakati mwingine huwasumbua wengine bila kujali haki zao. Kwa kumalizia, napendelea mahali pa kimya kuliko pa kelele kwa sababu hunipa amani ya akili, husaidia afya yangu, huniongezea umakini na hunifanya niwe na maisha yenye mipangilio mizuri. Ingawa kelele zinaweza kufurahisha kwa muda mfupi. Kimya ndicho kinachofaa zaidi kwa maisha ya kila siku. Kwa hiyo, mahali pa kimya ndilo chaguo langu bora.

Jee, umewai kuenda kwenye tamasha la muziki? Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikua tukio la kipekee sana katika maisha yangu. Tamasha la muziki ni mkusanyiko wa watu wengi wanaokuja pamoja kusherehekea muziki, brudani na utamaduni. Uzoevu wangu katika tamasha hilo ulinifundisha mambo mengi na uliniacha na kumbu kumbu zisisosahulika. Kwanza kabisa, tamasha la muziki hunipa furaha na burudani kubwa. Nilipofika katika eneo la tamasha. Nilihisi hamasa kwa sababu sauti ya muziki. Umati na watu nishai tiku iliokuepo. Wasanii walipanda jukwani na kuimba nyimbo mbalimbali zilizowafanya watu kuimba pamoja kucheza na kufuraia kila wakati. Muziki huleta furaha moyoni na husaidia mtu kusahau matatizo ya maisha kwa muda. Pili, tamasha la muziki hunipa nafasi ya kujifunza na kutamini vipaji vya wasanii. Niliona jinsi wasanii walivyo jituma, walivyo tumia sauti zao, ala za muziki na uwezo wao wa kuburudisha watu. Hii ilinifanya nithamini sana kazi ya wasanii na kuelewa kuwa muziki ni taaluma inayohitaji nidhamu, mazoezi na ubunifu mkubwa. Tatu, tamasha la muziki huleta watu wa aina mbalimbali pamoja. Katika tamasha nilikutana na watu wa rika tofauti, chamaduni tofauti na maeneo tofauti. Ingawa hawakufahamiana muziki ulituunganisha kwa familia moja. Watu walicheza pamoja, waliimba pamoja na kushirikiana furaha bila kujali tofauti zao. Hii inaonyesha kuwa muziki ni luga ya ulimwengu wote. Haidha, tamasha la muziki huchangia kukuza uchumi. Niliona wafanya biashara wadogo wakiuza chakula, vinywaji na bidhaa mbalimbali. Pia, tamasha hutoa ajira kwa wahudumu wa usalama, waandamanaji na waandaji na mafundi wa sauti. Hivyo basi, tamasha la muziki si burudani tu bali pia ni chanzo cha kipato kwa watu wengi. Hata hivyo, tamasha la muziki pia lina changamoto zake. Wakati mwingine kuna kuwa na msongamano mtu mkubwa kelele nyingi na uchovu. Pia, mtu anapaswa kuwa makini ili kuepuka wizi na vurugu. Katika tamasha nililo hudhiria, waandaji waliweka ulinzi wa kutosha na kutoa maelekezo ya usalama. Jambo lililosaidia kuhakikisha usalama wa ushiriki. Zaidi ya hayo, tamasha la muziki hunisaidia kujifunza nidhamu na uwajibikaji. Nilijifunza kufuata sheria za tamasha, kuheshimu wengine na kujua mipaka yangu. Pia, nilijifunza kupanga muda wangu vizuri ili kufuraia tamasha bila kuathiri majukumu yangu mengine. Kwa jumla, uzoevu wangu wa kuenda kwenye tamasha la muziki ulikuwa mzuri sana. Uliniwezesha kuburudika, kujifunza, kukutana na watu wapya, kuthamini sana, sanaa ya muziki. Tangu wakati huo, nimekua nikipenda kuhudhuria matamasha pale inapowezekana. Muradi tu yawe salama na yenye maadili mema. Kwa kumalizia, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ni Tukio linalonipendekeza kwa watu wengine kwa sababu huleta furaha, huunganisha jamii na kukuza vipaji vya wasanii. Muziki una nguvu kubwa ya kuleta amani na mshikamano na tamasha ni njia moja nzuri ya kushuhudia nguvu hiyo.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kujifunza ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila siku. Dunia ya leo inabadilika kwa kasi sana. Hivyo mtu anayejifunza mambo mapya huwa na nafasi nzuri ya kufanikiwa na kukabiliana na changamoto za maisha. Nikipewa fursa ya kujifunza kitu kipya. Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia, hasa matumizi ya kompyuta na teknolojia ya kisasa. Kwanza kabisa, ningependa kujifunza teknolojia kwa sababu imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya binadamu. Karibu kila sekta, iwe ni elimu, biashara, afya au mawasiliano, hutegemea teknolojia. Kujifunza matumizi ya kompyuta, programu, mbalimbali na mtandao kungeweza kunisaidia kufanya kazi kwa haraka na ufanisi zaidi. Kwa mfano, ujuzi wa kutumia kompyuta unaweza kunisaidia kuandika nyaraka, kufanya utafiti na kuwasiliana kwa urahisi. Pili, ningependa kujifunza teknolojia kwa sababu hufungua fursa ya ajira na kujitegemea. Katika dunia ya sasa, watu wengi wamefanikiwa kwa kutumia ujuzi wa teknolojia kama vile uandishi mtandaoni, biashara za mtandaoni, uundaji wa maudhui na kazi za mbali. Nikijifunza ujuzi huu ningeweza kujiajiri au kupata pesa bila kutegemea sana ajira za kawaida. Hii ingesaidia kupunguza ukosefu wa ajira hasa kwa vijana. Tatu, kujifunza teknolojia kungeweza kunisaidia kuongeza maarifa yangu kielimu. Kupitia mtandao, kuna kozi nyingi za bure na za kulipia ambazo hutoa elimu katika fani mbalimbali. Nikijifunza teknolojia ningeweza kupata elimu mpya kila wakati bila mipaka ya mahali au muda. Hii unifanya niwe mwanafunzi wa maisha yote. Nne, ningependa kujifunza teknolojia kwa sababu hunisaidia kuboresha mawasiliano. Leo hii, watu hutumia barua pepe, mitandao ya kijamii na majukwaa ya mawasiliano mtandaoni kuwasiliana. Kujifunza matumizi sahihi ya teknolojia kungeweza kunisaidia kuwasiliana kwa heshima, kwa ufanisi na kwa njia salama. Hasa katika mazingira ya kitaaluma na kielimu. Tano, kujifunza kitu kipya kama teknolojia kunanijengea kisaikolojia. Kunafanya akili iwe wazi, kuongeza ubunifu na kunifanya niwe mtu wa kujiamini. Kila ninapojifunza ujuzi mpya na kuweza kuutumia nahisi fahari na motisha ya kujifunza zaidi. Hii hunisaidia kukua binafsi na kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza teknolojia ili niweze kuwasaidia wengine kwa mfano naweza kuwafundisha watu wasio na ujuzi wa teknolojia jinsi ya kutumia simu janja au kompyuta. Hii huimarisha mshikamano katika jamii na kusaidia maendeleo ya watu wengi kwa pamoja. Kwa jumla, kama ningechagua kujifunza kitu kipya, ningependa kujifunza teknolojia ya kisasa kwa sababu ina manufaa mengi katika maisha ya kila siku. Hunisaidia kielimu, kiuchumi, kijamii na binafsi. Ninaamini kujifunza kitu kipya ni hatua muhimu ya maendeleo na mtu anayejifunza hujiandaa vyema kwa maisha ya sasa na ya baadaye.